Kama mwana rika ili nikamilishe kazi kwa wakati na jisimamia vizuri. Kwanza kabisa na panga muda wangu nikipewa kazi siachi hadi siku ya mwisho. Naanza mapema hata kama ni kidogo kidogo. Ila kila siku hii hunisaidia kuepuka presha ya dakika za mwisho pili nagawanya kazi. Kazi ikiwa ndefu na igawa sehemu ndogo ndogo kwa mfano, leo nasoma, maramoja, kesho naandika majibu, nasiku inayofuata nahakikisha nimekagua, hii hunifanya kazi ionekane rahisi na inamalizika haraka. Tatu, najitahidi kuepuka usumbufu. Kwa wakati nasoma au kufanya kazi naweka simu mbali au natumia kwa mambo ya masomo tu. Pia nachagua mahali tulivu ili niweze kuelewa vizuri. Nne, nauliza au kushirikiana na wenzangu. Nikikwama nauliza rafiki au mwalimu mapema badala ya kusubiri. Kushirikiana hunisaidia kuelewa haraka na kuokoa muda. Mwisho, najikagua kabla ya kukabidhi kazi. Ninasoma tena kuhakikisha ni mejibu maswalii yote na kazi iko safi. Hii hunisaidia kuepuka makosa na kurudia kazi tena.

Kwa upade wangu, na pedelea suruari saidi kuliko sketi. Kwa sababu ya uleisi na uhuru unaonipa. Kila siku, mwanamke huwa na majukumu mengi. Kusoma, kufanya kazi, kusafiri, au kazi za nyumbani. Na suruari unilaisiishia kufanya mambo haya bila kikwazo. Suruari unifanya nijisikie sarama na kujiamini. Naweza kukaa, kuinama au kutembea haraka bila wazi wazi wowote. Hii ni muhimu sana hasa nikiwa nje hau sehemu za uma. Pia suruari unirida, didi ya baridi, vubi na ata juakali. Kwa upande mwingine, skedi sinamvuto wake. Sina pedeza na umfanya mwanamuke aonekane nadhifu na mwenye heshima. Hasa kwenye kanisa, shuleni au hafra maadum. Skedi pia uonyesha upande wa kike. Na sinaweza kuongeza kujiamini kwa njia tofauti. Hata hivyo, kwa matumizi ya kila siku, suruari ni nzuri zaidi. Ninaweza kuchanganya na viatu tofauti na mavazi mengine kwa ulaisi. Kwa hivyo, ingawa napenda sketi kwa nyakati maalum, suruari diso sinasopedelea saidi katika maisha ya kawaida.

Ninaposherekea mafanikio ya timu, ninaanza kwa kushukuru. Ninatambua kuwa kila mshirika alikuwa na mchango wake, hata kama haukuonekana sana kwa hii hiyo nawapongeza wote kwa maneno ya moyo. Kwa mfano, kuwambia kuwa jitahidi zao vumirivu na ushirikiano wawo dio ulioleta mafanikio. Pili, napenda kusherehekea kwa pamoja kama familia moja. Naweza kuwa nikukaa pamoja kushirikiana chakura vinywaji hau hata kupiga picha za kumbu kumbu. Hii huongeza fulaha naa kufanya kila mtu ajisikie kwa sehemu muhimu ya timu. Tatu, naakikisha hakuna anayejisikia kuwachwa nje. Kama mwanarika huwa ninajari hisia za wenzangu na wahusisha wote kwenye sherehe na masungumzo. Hasa wale walio kimya hau wenye haibu ili wajisikie kuthaminiwa nne natumia mafanikio kama chanzo cha motisha nawahamasisha wenzangu waendelee kufanya kazi kwa bidii saidi na kujiamini. Nikisitiza kuwa kama turiweza mara hii tunaweza hata saidi siku sijazo. Mwisho natafakari pamoja na timu, tunaangalia mambo yaliofanya tufanikiwe, ushirikiano, mawasiriano na nidhamu ili tuyatumie tena kwenye kazi sijazo. Kwa kifupi, nasherekea mafenikio ya timu kwa shukran, umoja fulaha na kuimarisha mahusiano mazuri.

Maisha ninayoishi ni ya kati na yenye mchanganyiko wa changamoto na faraja. Mawazo ya kwanza ninapofikiria nyumbani ni hisia ya kupumua kwa uhuru. Nyumbani kwangu ni mahali ninapoweza kuwa mimi mwenyewe bila kujifanya. Si nyumba ya kifahari lakini nyumba yenye maana. Mahali panaponipa utulivu baada ya siku ndevu ndefu, aina ya nyumba ninayoishi ni ya kawaida. Yenye mpangilio rahisi lakini unaotosha mahitaji ya kila siku. Ina vyombo vinavyoruhusu faragha, sehemu ya kupumzika. Na mazingira yanayonifanya nijisikie niko salama. Nyumba hii imejaa kumbukumbu ndogo ndogo. Sauti za watu niliokaa nao, harufu ya chakula na nyakati za furaha na huzuni. Nakumbuka nilihamia hapa kwa matumaini mapya. Ilikuwa kipindi cha mabadiliko, cha mabadiliko ya masomo, kazi au hali ya kifamilia mwanzoni haikuwa rahisi kuzoea kila kitu kilionekana kipya cha ajabu. Lakini kadiri muda ulivyopita nilianza kuijenga hisia ya nyumba, kupanga vitu vyangu, kuzoea majirani na kuelewa mazingira. Kitu ninachopenda zaidi kuhusu eneo ninaloishi ni utulivu wake hakuna kelele nyingi na nina nafasi ya kufikiri, kusoma na kupumzika. Pia napenda urahisi wa maisha, huduma za karibu, watu wanaojulikana na mazingira yasiyo na msongamano mkubwa haya yote hunifanya nijisike nimeunganishwa na mahali hapa kwa upande wa usalama nahisi salama na nina amani ya moyo. Ninajua ninaweza kutoka na kurudi bila hofu kubwa. Ni hilo hunipa raha ya kuishi bila wasiwasi mwingi usalama huu hunisaidia kuzingatia malengo yangu na kujijenga binafsi kwa kifupi mahali ninapoishi si tu nyumba bali ni sehemu ya maisha yangu ni mahali pa kukua kujifunza na kupumzika ndipo ninapopata nguvu ya kuendelea na safari ya maisha.

Mimi, napenda kuongea. Kwa sababu kuongea, diko kunanionyesha mimi halisi. Mawazo yangu yanapotokea. Sijitaji kwaya zuhia au kuyapanga sana. Yanatoka moja kwa moja kupitia sauti yangu. Hi unifanya nijisikie huru, hai na muepesi. Kwa mawazo. Kuhongea unipa nafasi ya kusema kire nichonacho moyoni bila ofu ya kukosea sana kama hivyo kwenye kuandika. Kuongea pia unisaidia kujenga usiano na watu, ninapoongea na mtu, hana kwa hana, kuna isia ya ukaribu, unaona tabasamu, sauti, ata isia sa mtu, mawasiano yanayokua ya kweri saidi, nipo ninaweza kuerewa mtu na yeye, ananierewa kwa udani, saidi kuliko kupitia madishi. Sababu nyingine ni kwamba kuongea unanisaidia kufikiria visuri saidi. Wakati muingine ninapoongea mawazo mapia ujitokeza jiani. Ni kama akiri yangu inafanya kazi kwa sauti. Kuandika unirasimisha ni kai kiumya kwanza. Lakini kuongea uniruhusu kufikiri. Kufikiri ni kiwa tayari na sha jereza. Pia kuongea unanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na izia nzito. Ni kibeba mawazo mengi, moyoni. Ni kiongea na yatoa nje na na jisikia na fuu. Ni raisi kushirikisha fulaa husuni au mawazo mazito kwa sauti kuliko kwa maandishi. Saidi ya hapo, kuongea unanipa majibu ya haraka. Si kama kuadika ambapo unasubiri mtu asome na ajibu badaye. Kwa kuongea, kuna masungumso ya papo hapo. Unauliza unajibiwa, unaelewana. Imanishi kuwa kuandika si muimu lakini kuadika ni muimu kwa kukumbuka na mambo lasmi lakini kupanda wangu kuongea ndiko na kuna nifaa saidi kwa sababu ndiko kuna nifanya nijisikie huru, karibu na wadu na kuerewa kikamirifu.

Kiongozi mzuri si mtu anayetoa maagizo. Ni mwalimu kiongozi wa kweli kwa mfano wa kuigwa. Kwanza kabiza kiongozi mzuri anaheshimu kila mtu. Haonekani kama anapederea mmoja kuliko mwingine na anahakikisha kila mshiriki anahisia ya kudhaminiwa. Hii huuda umoyo wa mshikamano na uaminifu dani ya timu. Ya pili, kiongozi mzuri anajari na kushirikiana. Anaskiliza mawazo na matatizo ya mwenzake na kujenga maamuzi wa kushirikisha wegine. Hii inasaidia kila mtu kujisikia sehemu ya timu na kuimarisha mshikamano. Kwa mfano, kama mtu mmoja anakosa kuelewa jambo fulani. Kiongozi mzuri ata msaidia kwa utulivu badala ya kumkemea. Kiongozi mzuri pia anauwajibikaji na ujaziri. Anakabiriana na changamoto bila hofu na anajua kuwa matokeo yoyote ni sehemu ya uwajibikaji wake wenzake wanapata wakika kwa sababu wanajua kiongozi wao anakabiliana na matatizo kwa akili na moyo wa wajibikaji zaidi kiongozi mzuri anaweza kuwasiliana kwa uwazi uwezi kufanikisha timu ikiwa maelekezo hayajafikishwa vizuri. Kiongozi mzuri anaereza kile kinachotarajiwa lakini pia anasikiliza mawazo na malalamiko. Hii huondoa kutoelewana na migogano isiyo na ya lazima. Pia anaamasisha na kuendeleza wegine. Anaona kila mshiriki anakipaji chake anajitahidi kukiwesesha. Hii husaidia kila mtu kukua kimaadili na kitaaluma. Ni kama kiongozi mzuri die kiini kinachoongeza nguvu ya timu. Kiongozi mzuri pia anaadirifu na uwazi. Waogopi kusema ukweli hufuata upedereo na hufanya kila mtu kwa uwazi wenzake wanajua wanamwamini na hiyo huuda timu yenye mshikamano wa kweli. Mwisho kabiza kiongozi mzuri anaweza kupanga vizuri na kufanya maamuzi sahihi kwa wakati anajua kipi cha kwanza, cha piri na kipi cha mwisho. Hii inasaidia timu kufanikisha malengo bila kupoteza muda ulasiri mali. Kwa kifupi, kiongozi mzuri ni mtu anayeunganishwa na wenzake. Anaamasisha, anaheshimu, anadilifu, anapanga vizuri na anakabiliana na changamoto kwa ujaziri. Ni kiongozi anayefanya timu iwe bora yenye mshikamano na yenye mafanikio ya kweli.

Mimi napenda kupika. Kwa sababu kupika situ kazi, bali ni mazingatio na fura ya ubunifu. Nikipika najisikia ninaweza kuhuda kitu changu mwenyewe, kujaribu ladha mpia, mchanganyiko wa viungo, na hata mtindo wa kupambana pamba chakura. Hii unifanya nijisikie mwenye ubunifu na fura ya dani. Saidi, napenda kupika kwa sababu ni jia ya kushirikiana na wenzangu wa familia. Nikipika, napenda kuona uso wa fura wa wale nawapikia chakura. Hii ni fura isiona kifani kwa sababu si chakura tu wanachopata bali ni upendo na mawazo mazuri nayo weka ndani yake. Kwa mfano unaweza kupika chakura chao na chokipenda na kuona wanalithika ni kitu cha kipeke. Kupika pia nijia kupumzika na kuondoa stress. Banda ya masomo kazi ya ushuguri nyingine kupika unipa munda wa kutulia na kusingatia kitu chenye fula. Nikipika ni nasawe shida ndogondogo za kila siku na naridhika kuona matokeo ya kazi yangu. Kwa mwanarika. Kama mimi kupika pia ni njia ya kujitunza na kuonyesha upendo. Si lazima uwe na rangi nzuri au mbinu ya kitaalumu. Hali ni ya kujitahidi na kuweka moyo ndani ya chakula, hii hunifanya nijiskie mwenye dhamani na mwenye furaha, kwa kifupi kabisa, kupika kwangu ni furaha, ubunifu, upen do kwa wengine, njia ya kupumzika na namna ya kujitunza.

Mimi napenda kusikiliza redio kwa sababu ni njia rahisi ya kujiburudisha na kupata habari kwa wakati mmoja. Nikisikiliza redio najisikia kama kuna rafiki au mwongozo karibu nami. Hasa nikisikia sauti sa watangazaji wanaopenda kazi yao na wazungumzaji kwa furaha. Hii hunifanya nijisikie furaha hata nikiwa peke yangu nyumbani. Redio pia ni njia nzuri ya kupata habari za haraka, habari za taifa, za mashule au hata za burudani. Nikisikiliza redio ninaweza kujua kinachojiri kila mahali. Bila kulazimika kutumia simu au kompyuta. Hii inasaidia pia wakati nina shughuli nyingine kama kupika kusoma au kufanya kazi za nyumbani. Kwa sababu sihitaji kuangalia kitu natosha ni kusikiliza zaidi napenda radio kwa muziki yake. Nikisikia nyimbo nzuri napata furaha na mara nyingine hupunguza msongo wa mawazo. Muziki wa radio unaweza kunivutia kucheza kidogo kunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pia napenda vipindi vinavyoshirikisha mazungumzo michezo wa maoni ya wasikilizaji. Kwa sababu hunipa hisia ya kushirikiana na wengine. Kwa kifupi kusikiliza radio kwangu ni furaha burudani elimu na hisia ya ushirikiano na wengine. Ni kitu kidogi kinachonifanya nijisikie raha na amani kila siku. Muziki.

Mimi napenda chakula chenye ladha nzuri. Kwa sababu si tu kunipa nishati bali pia hunipa furaha ya ndani raha mwoyoni. Nikikula chakula kilichopikwa vizuri, nikiona harufu yake na kuonja ladha yake najisikia kama maisha yameja furaha kidogo. Hii ni hisia ya kipekee, si kama chakula cha kawaida tu. Kwa mfano, napenda chakula kama wali na nyama au wali na maharagwe. Kwa sababu ni rahisi kumumunya chakula chenye ladha safi. Chenye mchanganyiko wa viungo na si mafuta mengi pia napendo ugali na mboga za majani hususani zile zilizoandaliwa kwa upendo. Kwani hunilisha vizuri na hunipa nishati ya kuendelea na shughuli za siku. Chakula chenye ladha nzuri pia hufanya tukumbuke nyumbani na familia. Nikikula chakula nilichopikiwa na wazazi au familia nahisi upendo wao na tunafurahia pamoja. Hii hunifanya nijisikie salama na kuridhika. Na mara nyingine hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Kwa mwanarika, napenda chakula chenye ladha nzuri kwa sababu ni furaha ndogo inayopatikana kila siku. Hii ni njia ya kujitunza, kufurahia maisha na kushirikiana furaha na wenzangu. Kwa kifupi kabisa, chakula chenye ladha nzuri ni lishe furaha upendo na raha ya kweli.